Ndiyo, mimi nimewai kufuga mnyama. Mnyama ambaye nimewai kumfuga ni nguruwe. Kitu ambacho ninaweza nikakisema kuhusiana na kufuga nguruwe ni kwamba nguruwe kama unafuga kwa lengo la biashara, Nilazima ujiwekeze haswa kwenye kuwalisha uwalishe vyakula venye kuweza kuwanenepesha wakaweza kunona na kuwanafaida zaidi sokoni Kwa maana ya kama mashudu ya alizeti mambo kama hayo yenye mafuta una kusanya damu machinjioni Matikiti, kabeji, vitunguu, maganda ya viazi na vitu kama hivyo Ivi vinaeza vika patikana wapi? Vinapatikana masokoni mapumba ya kutosha chumvi vile vile lazima kuzingatia chanjo matibabu ya mara kwa mara wanapo onesha dalili kama wanaumwa na nini unazingatia kuwa tibu vile vile ni wanyama wakali wanakula kila kitu Sio nyasi Sio nyama Kwa hivyo unapaswa kuwa nao makini maana ni hatari unavo kuwa karibu nao Kuna namna wanaweza hata waka kungata waka kusababishia majeraha Hivyo ndiyo maana mimi kama mfugaji nguruwe anavyo kuwa mtoto kabisa huwa nina tabia ya kumkata meno kwa kutumia kikata kucha Kwa sababu yanakuwa yale meno bado laini hayana madhara Hivyo ninapenda sana kufuga nguruwe na nyama yake ni tamu sana isiyo na kifani na mpenda sana nguruwe.

Mara nyingi umeme unapokuwa umekatika ni kama nipo nyumbani huwa ni nipo. Ninasoma kama ni biblia au vitabu, vya kuboresha uwezo wangu kama ni kingereza. Lakini vile vile si mara zote kama ninapokuwa nimechoka ni nahitaji kujipumzisha huwa unapata ni nacheza game kwenye simu yangu. Au nipo nafatilia mambo mbali mbali kama comedy kwenye majukua ya kimtandao kama instagram au tiktok.

Mimi kwa sasa hivi sifanyi kazi lakini bado ni mwanafunzi. Hivyo kitu ambacho kinafanya mazingira yangu kuwa mazuri ni mazingira ya chuo changu. The way namuna ambayo kimejengeka teknolojia ya kisasa, ukimya, utulivu, ukarimu wa watu maana mimi ni mtanzania na kwa sasa ni nasoma India chuo cha paru. Ukarimu wa wahindi ni kitu ambacho kinafanya mazingira yangu kuyaona ni mazuri. Lakini pia huwa ninapenda kujifanyia kazi za ziyada Ninavokuwa nyumbani kwa ajili ya kujibatisha chochote kitu kwenye majukuwaa yakimtandao Hivyo sehemu ambacho kinafanya mazingira yangu kuwa mazuri kwa nyumbani kwangu ni ukimya na utulivu kimya wakati huu nimefungua mziki wa chini taratibu kabisa nikisikiliza na inanipa relaxation ya akili yangu ninakua ninajihisi huru na mwenye utulivu zaidi na kufanya majukumu yangu vizuri kwenye ufanisi wa juu.

Ndio, mimi napendelea kupigia picha. Napenda kupigia picha, hasa picha, ambazo nimevaa mavazi rasmi. Lakini sipendelei kurusha picha hizo ambazo nimepiga kwenye mitandao ya kijamii na sababu ni kwamba picha hizo zinaweza zikatumika vibaya kulingana na ulimwengu. Ulivyo sasa hivi na nanamna teknolojia ambavyo inakua.

Kwa sasa hivi somo ambalo nilalipenda zaidi shuleni ni infectious linaitwa infectious diseases and non-infectious diseases Iyo ni kosi ambayo ninaipenda sana kwa sababu mimi ni nasomea afya ya uma kwa hiyo kama mtu wa afya ya uma au kwa kingereza tunasema public health ni lazima niweze kuyaelewa haya magonjwa kwa undani zaidi ilikusudi niweze kuwa na niweze kuwa na namna sahihi na bora zaidi za kukabiliana nayo pale yanapojitokeza au ninapoona ishara za magonjwa hayo. Kwa hiyo ni soma ambayo ninalipenda zaidi.

Mara nyingi huwa ninakula asubuhi ya saa moja au saa mbili kabla ya kutoka na kuelekea chuo kuanza vipindi vyangu kwa hiyo huwa ninakula kitu laini tu. Mara nyingi huwa na kula mkate ulioloekwa kwenye mayai na kuchomwa kwenye frampen. Tunaweza tukauwita bread toast na chai ya rangi Naweza nikawa na matunda kama tikiti au ndizi na huo ndio mlo ambao naupendelea ya mara nyingi kuutumia kama kifungua kinywa.

Kinywaji gani ni cha baridi Unachopenda mimi ni napenda sana sana sana kinywaji cha pepsi kwa kweli Siwezi kupitisha siku yangu zaidi ya bi Siwezi kupitisha siku bila kunywa Pepsi ninaisi kama Kuna kitu kinapungua kwenye maisha yangu kwa kweli kunywa ile Pepsi ni nahisi simuko wa akili mwili, mi mwili mzima ni kiujumla ambacho ni nakifuraia sana na ni nakipenda.

Mimi data yangu ninapohifadhi napendelea kutumia Google Drive Nina akaunti kama tatu za Google Drive. Nimetenganisha data za kishule kwenye drive nyingine, data zangu binafsi kama vyeti, passport, vyeti vya elimu na taarifa zangu binafsi kwa drive nyingine na hivyo taarifa za wateja kama ninafanya kazi kwenye majukwaa ya kimtandao Nimetenganisha kwa namna hiyo Kwa hiyo mimi napenda sana sana sana kuhifadhi data zangu kwenye drives kwa sababu Ninapopata changamoto ya device ni suala la mimi kuwa na nywila na email yangu husika na nitakapoingiza kwenye kifaa hicho kipya nitapata data zangu kama zilivyo.

Naamu, umeniuliza shuguli yangu ya kupendezwa ni ipi Sasa hapa Nitajaribu kukujibu ijapokua haujawa wazi njia wa kueleweka zaidi Maybe shuguli ya kuniingizia kipato ya kupendezwa zaidi ni ni kuwa mtaalamu wa data data science haswa katika field ya Asha Health data specialist Iyo ndio field yangu ya kupendezwa zaidi Sijajua kama umeridhika Maana swali lako halijawa open sana.

Malengo ninawekaji malengo ya kila mwezi kazini. Malengo ya kila mwezi kazini ya natege meana na lengo la ofisi na malengo yangu binafsi. Malengo yangu binapsi nina yaweka kwa namna ambavyo ya natakiwa kuendana na kusaidia kufikia lengo la ofisi pamoja na kufikia malengo yangu binafsi kwa maana ya kuninufaisha mimi moja kwa moja. Kwa hivyo, malengo yangu ya kikazi ya nategemeana sana na malengo ya ofisi. Kwa mba sisi kama ofisi, tunataka tufike wapi. Na hivyo, ndivyo ambavyo ni naweka malengo yangu. Ninatumia tools kama kalenda na mambo mengineo. Ushirikishuaji wa moja kwa moja. Wawafanya kazi wenzangu. Angu na makubali ya na upamoja na utekele zaji wa pamoja. Hivyo ndio namuna ambavyo tu naweka marengo.

Kazi ambayo ninaithamini zaidi kuliko zote ni kazi ya uwalimu kwa sababu babu yangu, bibi yangu, baba yangu, mama yangu, kwenye uko wetu, karibu watu wengi wamekua walimu. Kwa hiyo hata mimi kukuzwa kwangu, kulelewa kwangu, kwingi ni mepata malezi kutokana na taaluma na kipato ambacho kimepatikana kwenye taaluma hiyo ya uwalimu. Kwa hiyo ni kazi yambayo ni naisamini sana.

Hapana mimi binafsi sina kumbukumbu ya kutisha lakini nina baadhi ya rafiki zangu haswa mdogu wangu ambaye ana kumbukumbu ya kutisha ambaye alinusurika kwenye tukio la ajali ya gari kwa hivyo ile kitu huwa inamtisha sana na hata mara kadhaa usiku huwa ina tabia ya kujirudia akilala.

Naam, ninakueleza ujuzi ambao ninapenda kujifunza Kwa sasa, ninapenda ujuzi wakuandika Ninataka kuwa muandishi, muandishi wa maudhui Mwandishi wa kibiashara, copywriter writing, vitu kama hivyo Labda, unaweza kueleza ni kwa nini ujuzi huu ni muhimu kwako Ninataka ujuzi huu kwa sababu ninaamini unaweza kuningizia fedha Je, umeshawai kujaribu kujifunza ujuzi huu hapo awali ndiyo Nimekwisha jaribu kujifunza kwa kutumia YouTube channels na baadhi ya watu ambao kufatilia Baadhi ya watu ambao wamefanikiwa na mpaka sasa hivi ni nandele kujifunza Uangependa kueleza ni jinsi unavyojifunza ndio Ninajifunza kwa YouTube na kuangalia mifano ya watu ambao wamejiajiri kwenye website zao kwenye uandishi wa website ambao ni waandishi wa muda wote Website zao zipo kwa hiyo Ninapitia na kuangalia ni ni jinsi gani anayofanya Unahisi ni wakati gani mzuri Kwangu mimi ni mejipa miezi mitatu ya kujifunza Kwa hivyo ni kimaliza kujifunza ni taanza Ndio nawekua sijui kila kitu lakini venye ninafanya Nitaendelea kujua zaidi.

Nilivyokuwa mtotoni, nilikuwa ninapenda sana kuenda kanisani na kutumikia misa takatifu, kuserve, kumsaidia padri kwenye maazimisho ya misa. Ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda kukifanya sana nilivyokuwa mtoto, hivo nilikuwa sikosi kanisani, misa zote za kila siku wa asubuhi, mchana na jioni, kitu ambacho nilikuwa napenda kukifanya sana.

Ha ha ha mimi nina pendelea sana kuva shati muda mwingi kuliko tishati kwa sababu shati linanifanya naonekana mvuto zaidi alafu pia ninaonekana rasmi zaidi na hata linanipa hujasiri ya kusimama mbele za watu, hivyo napendelea shati kuliko tishati.

Namna au ninashughulikia vipi muda kazini, namna ambayo ninashughulikia muda kazini. Mara nyingi huwa natumia tracking tools za kwenye simi yangu, tracking tools. Pia ikiwepo kalenda na kupangilia tu shughuli zangu rasmi na kuhakikisha ninazifanya ndani ya muda sahihi na kuzikamilisha.

Mimi ninapendelea kunywa chai kuliko kahawa Labda ninaanda vipi na ni wakati gani chai yangu mara nyingi anapenda kuinywa wakati wa asubuhi kabla ya kuenda kazini na ninachemsha tu chai, ninaweka majani ya chai baada ya hapo, ninatia sukari, inakua tayari ninachuja, inakua tayari kwa kunyweka Je unakumbuka ni nini unavyoangeza ndani yake huwa ninaweza nikaongeza tangawizi, iriki au mdalasini ni mahali gani unaipenda kunywa ni nyumbani kwangu kabla ya kuenda kazini unahisi jinsi gani bila kinywaji chako cha kawaida ninahisi kama ninaumwa au nimepungukiwa kitu.

Oo, nizoea. Gani zuri ambayo nimejenga. Zoea zuri ambayo nimejenga na nizani nilizoea hala kujisomea Biblia kila siku. Linaniongezea marifa, linanifanya, kuwa na busara ya kabiliona na mambo yanugu ya kila siku. Kwa kwele, nizoea ambayo ngependa kila mtu awe nalo.

Jee, ninatoa sadaka au michango ndiyo, mimi ninatoa sadaka na ninatoa michango yote ambayo inanipaswa mimi kutoa. Sio natoa kwa sababu ninayo, ninatoa kwa sababu ni wajibu wangu na ninaelewa thamani yake. Kwa hivyo, mimi ninatoa sana sadaka na michango, haswa yahusio kanisa. Nitofauti na harusi na matukio mengine.

Mwezi gani wa mwaka unaupenda zaidi, napenda mwezi wa nne wa tano wa sita, ni miezi ambayo ninaipenda zaidi kwa sababu mara nyingi huwa nipolikizo kwa hio inanipa mda mrefu wakupumzika zaidi, wakutulia, kuangalia maisha yanakwendaje na vitu kama hivyo, ni mwezi ambao ninaupenda zaidi.

Ni kwambei kuhusu rafiki yangu wa karibu Rafiki yangu wa karibu ni mdada anaitwa bahati namna ambayo tulikutana Tulikutana ya porti Tulikua tunatoka Tanzania, tunakuenda India Labda ni shulene, kazini, au jirani ni jirani Kwa sasa hivi tuko majirani Lakini tulikutana kama wasafiri ya porti Jee unakumbuka mambo mliofanya kwa pamoja mambo ni mengi Tumekula, tumecheza Tumesaidiana, kwenye shida na raha mambo ni mengi Jee ni nini kina kufanya Kinachofanya uwe rafiki wa kweli ni mtu ambaye ni halisi Sio mtu mnafiki ni mtu ambaye amenyooka ni nampenda kikweli Ungependa kusema nini kuhusu rafiki yako Rafiki yangu ni mpole na mwenye kujali shida yangu ni shida yake shida yake ni shida yake ni shida yangu ni nampenda.

Nikipindi gani cha televisheni nakipenda zaidi. Binafsi kipindi cha televisioni ambacho ni na kipenda zaidi. Ninapenda kwa angalia taarifa ya habari. Haswa ya BBC swahili. Ninaipenda sana. Kutokana na namna ambavyo. Wanachambua mambo. Wanachambua mambo kwa undani sana.

Namna ambavyo nawakaribisha wafanyakazi wapya, kwa upendo, kuwaelekeza majukumu yao, na pale ndo wanapokosea, sio kwa wakaripia huwa ninawaambia hili halifanywi hivi, linafanywa hivi, maana yake ni wanakuwa hawajui hili. Hivyo ndo namna nzuri ambavyo nawakaribisha wafanya kazi wapya, na wanajisikia kujaliwa na kudhaminiwa sana.

Unaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka ooh Nina za takriban zaidi ya miaka miwili sasa hivi sijakukanyaga hospitali Lakini mara kadhaa huwa najisikia vibaya vibaya kama ninataka kuhumwa mara nyingi huwa ninafanya tuma mazoezi ya wali na inapokuwa mbaya huwa naenda tu pharmacy najinunulia dawa. Kwa hivo nina mda mrefu kiidogo sijaenda hospitali.

Unataka ni kueleze mazoezi yangu ya kila siku Mimi mazoezi yangu ya kila siku Uwa ni kukimbia tu mara nyingi Wanayafanyia uwanjani basketball kama mchezaji wa kikapo Lakini tuzoezi lingine ni nalopenda kulifanya Uwa ni kufanya push up Kwa ajiri ya nguvu za mikono unavyo shoot Ninavorusha ule mpira uweze kuenda mbali zaidi Marangapi unafanya zoezi hilo kwa wiki Ninafanya zoezi hilo karibu kila siku ni wakati gani unapenda kufanya mazoezi wakati wa jioni maranyingi saa kumi na moja mpaka saa moja kusijioni unaisi jinsi gani bada ya mazoezi ni najisi mwepesi, mwenye uchovu, kiasi ni najiisi vizuri sana.

Unaniuliza ni harufu gani ninayo penda zaidi m napenda misos Kwa hiyo muda mwingi ya harufu ya misos ni nanayo penda zaidi napenda harufu ya pilau jamani Nikisikia tu harufu ya pilau na mwili wangu mzima unasisimuka Napenda sana sana sana harufu ya pilau.

Juisi ya matunda mbayo ni naipenda sana sana ni juisi ya mapera ni naipenda kwa sababu ya tule tuchenga chenga fulani hivi Baada ya zile mbegu kuwa zimesagika ni juisi ya mbao ni naipenda kwa sababu pia ni nzito ukinywa hivi na chakula unajihisi kushiba sana.

Ninashiriki vipi katika jamii yangu? Ushirikiano yangu na jamii ni mzuri, tunashiriki katika matukio ya sherehe, ambayo, sherehe ambazo zinahusisha kula kwa pamoja ya mfano kama Christmas na mwaka mpya hivyo. Panapokuwapo na shida kama misiba, mtu anaumwa, tunashirikiana sote kwa pamoja, michango yasiyo maendeleo ya kijamii, kama utunzaji wa mazingira, hela ya ukusanyaji wa taka, ni mambo ya kijamii ambayo ninashiriki.

Ooh, ninasherehekea sikukuu mimi. Namna ambayo, nasherekea sikukuu, nasherekea tu na marafiki, maranyingi nyumbani. Kwa kupika tu msosi mzuri, nakula na maranyingi, hicho chakula huwa ninapika mwenyewe, kwa sababu. Ninapenda zaidi kupika, hivyo ndo namna ambavyo. Niko tu nasherekea sikukuu, maranyingi.

Nikulekeze kuhusu likizo yangu ya ndoto Unaweza kushiriki ni mahali geni ungependa kuenda Ningependa kuanda Tanzania Kwa mamangu, Geith ambako nimezaliwa Labda ni ufukwene, mlimane, ao mjini Hapa ni kijijini tu kwa sababu Nimependelea vyakula vya asili zaidi kuliko Jenkford, Je, unakumbuka ni nini ungependa kufanya huko kutembea, kusalimia ndugu jamaa na marafiki Maana ni kitambo, pia kula vyakula mbavyo sijavila mda mrefu vya asili nani ungependa kusafiri mwenyewe nani unahitaji kupumzika au kutembea mengi Nahitaji kupumzika maana nimechoka na shule Nahitaji kupumzika.

Ninafanya nini kuwatia moyo wenzangu? Mimi kitu ambacho ninafanya kutia moyo wenzangu. Namba moja ni kuto wakatisha tama wenzangu. Waso anapokuwa na mawazo yao. Mimi huwa ninawatia moyo na kuwaerekeza namna bora ya kufanya moja kwa moja. Au kuwaerekeza mahali ambapo wanaeza kapata msaada.

Rangi yako ya kupendezwa ni ipi? Rangi yako kupendezwa ni blue blue kaki na nyeusi, lakini sana sana ni blue Maanake hata nguo zangu nyingi ni za blue, napenda sana rangi ya blue Alafu, ikitoka blue, inafuatia nyeusi Mimi napenda sana rangi nyeusi.

Je, unapenda kulima bustani? Mimi ninapenda kulima bustani. Napenda kulima bustani. Sio bustani, bustani za namna zote. Bustani ya mboga, ya chakula bustani ya urembo, ya kwa ajili ya mapambo Ninapenda sana, sana, sana sema tu changamoto muda mwingine nakuwa bize nakuwa nina mambo mengi. Lakini ninapokuwa na muda na ninapokuwa na eneo na saa nalima bustani.

Program geni ya simu ambao naitumia kila siku, program ambao natumia kila siku ni WhatsApp, kwa kweli ndiyo ninayoitumia kwa matumizi yangu ya kila siku na ya kawaida Baada ya hapo, napenda kutumia program ya Instagram hizo ndizo program ambazo nazitumia kila siku.

Ninapofuraia kuwa nyumbani, mara nyingi wa naangalia filamu, napenda kusikilize muziki, vile vile napenda kupika, napenda sana sana sana msosi mtamu, kwa sababu pia kununua msosi mtamu unakuwa kidogo, lakini ukipika unakuwa mwingi.

Unafanya nini wakati wa msongo wa kazi? Kitu ambacho ninakifanya wakati wa msongo wa kazi, ninafungua muziki wa chini ambao unanisaidia kufanya mwili wangu kuwa rahisi, pia natumia kitu ambacho kinanifanya nisipate usingizi kama kahawa, ambacho kina boresha, ufanisi wangu na kuongeza moja utendaji wa kazi, pia natuliza akili na nafanya kazi zangu zote polepole.

Je, unapenda kupiga chombo cha mziki? Hapana, mimi kuwa mkweli sijui kutumia chombo chochote kile cha mziki. Iwemo kama ni gitaa, kinanda, au nini sijui kwa kweli kutumia. Mimi najua tu kusikiliza.

Je, unapenda kuandika kwa mkona au komputa? Mimi napenda kuandika kwa komputa kulika mkono kwa sababu kuandika kwa kompyuta ni rahisi na haraka. Pia unapata msaada wa masahihisho kama kuna mahali umekosea. Pia sasa hivi kuna teknolojia ya AI. Kwa hivyo, ndo mwingi napenda kuandika kwa kutumia kompyuta.

Unatumia program zipi mara nyingi? Nadhani unaulizia kwenye swala la kompyuta. Kwa kundika kwenye kompyuta, program ambazo nazitumia mara nyingi. Mara nyingi ni word na powerpoint kwa ajiri ya kuandaa presentation na vitu kama hivyo. Ya lakini program zingine ambazo nazitumia mara nyingi karibu kwa maisha yangu kila siku ni program za malipo. Manake huku tuna namna ya kulipa kimtandao kuskani ukiwarekodi. Hivyo.

Mazingira gani ya kazi unayopendelea? Mimi napendelea mazingira ya kazi yaliyo kimya, jificha na yasiyo na watu wengi ndio mazingira ambayo binafsi yananipa amani na ninajihisi kwamba ni naweza kufanya kazi yangu vizuri zaidi.

Niambie chumba, unachokipenda, nyumbani. Okey, chumba ninachokipenda, nyumbani. Ukiachana na chumba changu napenda chumba ya jikoni. Na ni kwa nini? Kwa sababu huko ndo kuna misosi, kuna vinywaji, kuna ulaji, kuna mapacho pocho ya kila namna. Labda ni sebule, chumbani au jikoni. Mii napenda jikoni. Je, unakumbuka nini? Kinachofanya chumba hicho? Ni kutokana na vitu vyopo uko vinywaji, vyakula, vya kila namna. Nishughuli gani unazifanya pale, mimi napenda kupika kwa hiyo ninapokuwa jikoni kwangu nakuwanga sina stress kabisa, ninaenjoy kuwa jikoni, ninafurahia kuwa jikoni, nahisi vipi ukiwa ndani ya chumba hicho, ninahisi raha sana.

Umewahi kufanya yoga? Hapana mimi sijawahi kufanya yoga Lakini nimewahi kuona watu wanafanya yoga na hapa, kwa hapa India yoga ni kama sehemu ya ibada ya kutafakari kwa Wahindi. Kwa hiyo nimeshuhudia sana watu wengi wanafanya yoga. Na kuna gym session nyingi za watu wanafanya yoga.

Unapenda sanaa namna gani? Mimi napenda sanaa ya mziki na sanaa ya dance. Kwa hiyo ninavyo sikiliza mziki na ninavyoangalia watu wana dance. Ndiyo kitu pekee ambacho mimi nakifurahia zaidi.

Je? Unapenda hesabu, ndiyo, mimi ninapenda hesabu, na hata katika wakati ambapo nilikuwa hapo shuleni Nilikuwa nafaulu tu vizuri, hesabu, kwa kweli sijui kuongea na ufaulu wa chini, na hata uwezo wangu wa hesabu ndio inanifanya nikasoma masomo ya sayansi, kwa hiyo napenda sana hesabu.

Unapata habari wapi? Mimi ninapata habari zangu kwenye majukwaa ya kimtandao Haswa instagram kwa kweli, baada ya lisaa au lisa dakika kumi na tano, Ninapitia instagram ndiyo sehemu pekee ambayo inanipa habari, na nimefollow, nimefuata chaneli mbali mbali, BBC, za nyumbani na za kimataifa.

Sijaelewa sasa hapo nashughulikia muda wa mwisho vipi. Muda wa mwisho ukimanisha nini muda wa mwisho Kwa kweli binafsi nimeshindwa kukuelewa Maybe ili swali halipo haliejelekeza kwenye pointi ya cha muda wa mwiisho upi muda wa muisho wa kazi muda wa muisho Kabla ya siku kuisha au muda wa mwisho kwa namna gani.

Je, unawafahamu majirani zako, ndiyo ninawafahamu majirani zangu wote kwa majina yao, kwa sura, nina mawasiliano nao, na tunawasiliana vizuri, na tunashirikiana kwenye mambo ya kijamii, kama siku kuu na vitu vinginevyo, kwa hiyo ninaweza kusema nawafahamu.

Je, unapenda kula samaki? Binafsi, ninapenda kula samaki. Napenda sana samaki. Samaki ni watamu. Hasa samaki wa kukangwa na wakamtia na limau kidogo. Halafu pia inasemekana samaki anaongeza akili. Ijapokuwa si za. Kitalamu sidhani kama ni kweli. Lakini, napenda tu kwa kweli samaki ni watamu sana. Asa, unapenda kifaa na leta imejibuka. Utokea kwa kigoma. Oh ya, ni watamu. Tari.

Unapenda kucheza mchezo gani? Mimi binafsi mchezo ambayo ninapenda kucheza, napenda kucheza basketball sana sana. Ndiyo mcheza pekee ambao napenda kucheza, maybe inayochezwa kwenye simu, ama game, napenda kufanya. Lakini mcheza kama mimi, napenda kucheza basketball.

Je, unapenda kusafiri na ramani au GPS Mimi binafsi napenda kusafiri na ramani kuliko GPS ya, napenda sana kusafiri na ramani kuliko GPS Kwa sababu ramani, naona kwangu mimi ni raisi kutumia na ndiyo, hata, gugu wanatumia, gugu mapu anatumia kuliko GPS.

Huwa unasherekea mafanikio ya timu vipi? Tunasherekea kwa namna ambavyo timu kwa timu. Tuna inaamua. Anaamua kama kutakuwa na msosi, hafla fupi au namna kama mechi, au kazi ya ziada ya kujipima. Ila binafsi pia najielekeza kwenye kutoa nguvu kwenye kutia moyo, postive energy.

Unapenda kutumia mundi ya na familia yako vipi, zamani sana, maramwisho kuwa na familia yangu ni zaidi ya miaka miwili iliopita. laKini tunapokuwa na familia, tunapenda kula kwa pamoja, ni kitu ambacho kinaleta furaha, kinaleta unit, pia tunatumia kukumbuka stori za zamani, na tunapokuwa kuna wazekano, huwa tunasafiri pa moja kama safari za kifamilia.

Je, unapenda kutembea kwa muguu. Mimi binafsi, napenda kutembea kwa muguu kama sehemu ni fupi na inafikika sioni haja ya kutumia usafiri. Lakini sasa, kuna kuchoka, kuna kuchoka. Kwa hiyo, kama sahemu ni ndefu kwa ukweli sitembea kwa muguu na chukua usafiri. Lakini muda mwingi unapenda kutembea kwa muguu.

Unafanya nini wakati wa baridi kali? Mimi wakati wa baridi kali huanapenda kutulia ndani, nikiwa nimejifunika na nimejifunika gubi gubi. Na blanket zito kwa ajili ya ulinzi, pia kujitengenezea joto, si unajua tena? Ya wakati unangalia movie, unangalia muziki, ndio vitu ambavyo napenda kuvifanya wakati wa baridi.

Ndiyo, napenda kupika? Ndiyo, wee napenda kupika sana, napenda kupika sana. Na msossi wangu kwa kweli ni mtamu, usiyo na kifani. Binafsi naamini hata nikifungua, sehemu ya mapishi au duka la mapishi, bado nitauza, napenda sana kupika.

Je unatumia video kwa mawasiliano, ndio mimi natumia video kwa mawasiliano na ninapenda sana simu za video na karibu kila siku ni lazima nitumie video Ninapowasiliana nafamilia, jamaa na marafiki na hata ninapokuwa na mkutano, huwa napendelea video Napendelea sana video kwa mawasiliano.

Unapangaje wiki yako ya kazi kwanza wiki yangu ya kazi ninaipanga mda mwingi jumapi amini muda wa weekend na analaizi wiki ilioisha na ninaweka mikakati mimpya kwa wiki inayoanza na ingiza moja kwa moja kwenye tracking tools kwenye before ufati application ufati liaji ikiwemo kalenda natumia sana nye menda na mna amba vyo napanga wiki yangu ya kika zi.

Je, unapenda kula popcorn? Popkoni kwa kiswahili zinaitwa bisibisi. Mimi ninapenda kula popkoni sana tu lakini mi huwa nakula napokuwa na shuguri, rahisi ivi kama unafanya kazi, au unajisomea, lakini sio mambo eti ninakula kama chakula. Hapana.

Je unapenda chakula kitamu? Ndiyo Mimi ninapenda sana sana sana chakula kitamu Haswa nilichopika mimi mwenye Ninapenda sana chakula changu ni kitamu mno na ukila chakula kitamu unasikia Hata akili yako inafanya kazi vizuri.

Nafanya nini wakati nahitaji msaada kazini? Mara nyingi, ninapohitaji msaada kazini. Ninawaona wafanyikazi wenzangu, wa idara yangu, kama wanaweza kunisaidia. Pale, ninapokosa msaada kwao sasa. Ndipo, huwa ninaenda kwenye ngazi ya juu, kama namuona ni kiongozi wangu, alienizidi, kumaanisha wa boss. Hivyo ndiobnamna ambavyo huwa ninafanya nikihitaji msaada.

Jie umewai kuona bahari? Ndiyo mimi nimewai kuona bahari. Nimewai kuona bahari kwa kweli. Na ninapenda sana view, ule muonekano wa bahari, namna ilivyo Rangi ya maji yale mekundu, na hata ladha maji yake ina chumvi. Upepo wa fukwe unanivutia sana.

Zuri zuri Kifacha teknolojia ambacho nazani siwezi kuhishi pasipaicha na nadhani hata watu wengi watasema hivyo Hata kwa kweli ni simu jamani simu ni muhimu sana jamani kwenye malipo, kuwasiliana, kupata taarifa vitu kama.

Maendeleo ambayo ninapenda kuyaona kwenye jamii, ninapenda kuona vijana haswa wanajitambua, wanaamka, wanakuwa na uelewa kuhusu mambo yanayowahusu wao na yanayohusu jamii kwa ujumla haswa siasa. Ndio jambo pek yake huwa natamani sana kuliona kwenye jamii.

Ninataka kufika wapi katika masomo yangu? Binafsi sehemu ambayo ninataka kufika katika masoma yangu ni Level ya juu kabisa kama itawezekana nipate PhD PhD ikishindikana, angalau masters. Hiyo ndiyo level au kiwango cha elimu ambacho ninatamani kukifikia.

Ninasomea hapa habari mitandaoni muda mwingi kuzisoma ni kwenye blogu au website, lakini mara nyingi sana huwa natumia jukwaa la X kusoma kule kwa sababu Ndio watu wawe moja kwa moja. Wanaweka zile habari hayo ndiyo majukwaa ambayo mara nyingi napenda kuyatumia kusoma habari zangu.

Ni stadi gani muhimu kwa kazi yako. Stadi muhimu kwa kazi yangu ni lazima uwe unajua sayansi ya population yaani demography na sayansi ya magonjwa na namna inavyosambaa kwa kumaanisha epidemiology. Kwa kujua hayo ndiyo tools ni stadi muhimu ambayo kila mtu lazima uwe nayo.

Unaanzaje mradi mpya wa kazi? Mradi mpya wa kazi, unaanza mara baada ya kueka malengo, plani, tunafanya utafiti, baada ya kufanya utafiti, unaweka bajeti, baada ya kueka bajeti sasa, unaanza utekelezaji, utekelezaji wa awali, wakati, na wa mwisho, pia kurudia malengo, mara kwa mara, kuhakikisha kwamba mpo ndani ya malengo.

Je umewai kutembelea ziwa au mto? Ndio mimi ni nimewai kutembelea ziwa pia mto maana mimi pia ninapoishi tunaishi karibu sana na ziwa ziwa Victoria ilo ziwa kubwa lililoko huko muanza. Kwa hiyo muda mwingi tulikuwa tunatembelea kwa shughuli kama za kufua na shughuli nyinginezo.

Je, unapenda chakula cha haraka? Hapana kwa kweli sipendelei chakula cha haraka Nimeshudia namna chakula cha haraka kinavyoandaliwa hapa mazingira yangu ya chuo na wahindi Hapana sipendelei kabisa Kinawekewa mafuta mengi sana Sasa kitu ambacho mimi kina, Kinanikwaza.

Ninacheza na nani maranyingi? Maranyingi huwaninapoenda kwa ajili ya kucheza mpira wa kikapu jioni huwaninacheza na wacheziji wenzangu ambao pia ninasomanao chuo kimoja na tunafana na umri 20 paka 26 au chini ya hapu miaka kuminanane na nani wanaume hao ndio mda mingi wanacheza.

Nyama gani naipenda zaidi. Nyama ambayo ninaipenda zaidi ni nyama ya kuku na nyama ya buffalo. Sana sana ni nyama ya kuku kwa sababu ni tamu na pia ni rahisi kupatikana na hata bei yake iko chini. Ndiyo maana ninaipenda na muda mwingi huwa ninajipata tu tayari nimeshaichagua.

Ni rangi gani ninayoipenda zaidi na ninaiona wapi? Rangi yangu ninayoipenda zaidi ni blue. Ni blue inakukumbusha nini? Haa, rangi ya blue inakukumbusha. Maanake nilikua naishi karibu na ziwa kwa hivyo yale maji ni ya blue. Ata nilipokuwa naishi karibu na bahari yale maji ni ya blue. Muda mwingi ata nguo zangu ni za blue. Kitu chochote unachomiliki cha rangi hiyo. Nguo zangu nyingi ni za rangi ya blue kwa kweli Hata suruali, mashati Inakufanyaje uhisi ya ninaisi kuwa na ujasiri zaidi na kusimama kwa kujiamini Ikiwa katika rangi ya blue na kujihisi nimependeza ni wapi unaona rangi hii mara nyingi zaidi Hei kwenye kabati langu la nguo.

Mahalijani pa kistoria mbapo ningependa kutembelea Natamani nitembelea huko Bethlehem, Jerusalem mahali ambako Yesu alizaliwa, akapita, akafundisha, Jordan, Kapernaum sehemu kama hizo, ni mi natamani sana na kufili.

Unapotaka kustarehe unafanya nini? Mara nyingi huwa ninapotaka kustarehe, huwa ninapenda tu kuwa mwenyewe, na walahu kupata kinywaji, na kuangalia kusikiliza muziki au kuangalia filamu.

Je, umewai kulima, ndiyo, nimawahi kulima, kulima mahindi, kulima mpunga, kulima viazi, kulima majaruba, najua namna ya kulima vizuri sana. Na pia nina uwezo wa kulima, kwa sababu nime nimefanya kilimo kwa zaidi ya miaka kadhaa, isiopungua mitano.

Minafanya mazoezi ya mwiri marangapi, ninafanya mazoezi ya mwiri mara mbiri kwa siku. Asubui, ninapo amka na usiku kabla ya kulala, au nasipofanya usiku bae siwa nila. Taandelea kufanya jioni, ninavoenda uwanjani. Kwani kabla ya kwanza kikapu, nafanya mazoezi.

Muziki yambao na usikiliza mara nyingi ni mziki wa injiri Asubui usiku kabla kulala nasikiliza mziki wa injiri unapigia usiku kucha na Asubui nikiamuka Uwa ninapendelea kuamuka na mziki wa injiri ni mziki yambao na nifanya nijisikia kama vile nikombinguni naupenda sana.

Unataka nikuambie timu bora kuhusu mpira wa kigurbi ya marikani. Unaweza kushiriki ni timu geni ya mpila wa kimarekani wakigurbi ya unayoipenda Mimi sijui chochote kuhusu timu ya gurbi Labda unaweza kurezea ni kwa nini unayipenda timu hii Sijui kabisa kuhusu mchezo wakigurbi ndo nausikia hapa kwako je Unakumbuka mchezo mkuu wa timu hii Hapana siukumbuki mchezo wowote ya timu hii Unapenda kurezea ni mchezaji gani unayipenda zaidi Sifahamu kabisa kuhusu mchezo wa kigurubi ndo mara ya kwanza na usikia hapa Unaisi nini wakati wa timu yako ya inapocheza sisi kitu chuchote.

Ni malengo gani, unako kazi yako, malengo ambayo ninayo kwenye kazi yangu ni kuisaidia jamii yangu, haswa jamii ya kiafrika kwa ajili ya kuzuia magonjwa, tunaweza tukazuia magonjwa kabla hayajatokea, hivyo mimi kama mtaalamu, nadhani hilo ndio lengo namba moja ambalo ninaweza kuwa nalo na kuliishi.

Ooh, ninafanya nini kuweka afya nzuri? Kitu ambacho mimi nimejiwekezea binafsi kwenye kuimarisha afya yangu Ah, nikuwekeza haswa kwenye msosi. Ukila vizuri, msosi mtamu, ninadhani ndiyo sababu haswa ya kuwa na afya nzuri. Msosi bora, sio tu mtamu.

Unapenda mikutano ya aina gani. Aina ya mikutano ambayo mm naipenda na mikutano ya mtandaoni. Kwa nini ninaipenda haini sumbu mimi kuhama. Kutembea kutoka sehemu moja kuenda ingine. Nikiwa nyumbani kwangu tu, nina azza kushiriki mtandao. Ninaanza kushiriki mkutano. Iyo ndio sababu kubwa ambao nina penda mikutano hiyo.

Ninapenda kufanya nini wakati wa jua kali, wakati wa jua kali mimi hua napendelea tu kukaa ndani, na kupata kiyoyozi, na kuoga mara kwa mara. Dah, mara zote ninapokwenda inje ya nyumba yangu basi huakikisha kua nina kitu cha kujikinga na jua kama mwavuli, hivyo.

Unapenda kucheza au kutazama mchezo? Mimi napenda kucheza. Haswa mpira wa kikapu jamani, ninapenda sana sana sana kucheza. Binafsi ninapenda sana kucheza kwa sababu ninahufurahia mchezo moja kwa moja tofauti na kutazama.

Ni najikinga vipi na juuakali, muda mwingi, huwa ni najalibu kutumia vitu vya kupunguza mazara ya jua, kama sunscreens, hivyo ni vya kuapply kwenye ngozi. Na kama ni navatoka, basi nakuwa na mamvoli, na juu ndio vitu vipi na vitumia sana kujikinga na juu.

Ninapenda kununua nini zaidi? Mimi ninapenda kununua juisi za mapera, ndicho kitu ambacho kia ninapofanya mayemezi nilazima nikinunuwe, ninakipenda sana kwakweli, ya pasipo icho nahisi kama maisha au manunuzi ya jakamilika.

Je, unaweka picha zako mtandaoni? Au, ha ha. Hapana, mimi siweki picha zangu mtandaoni. Na, ni ngumu sana kuzipata mtandaoni kwa sababu ya uhalifu mtandaoni ambao unaweza ukafanywa na watu wasio na nia njema. Hivyo ndio maana siweki picha zangu mtandaoni.

Unajihisi vipi kustathmini ya kazi Nikitasmini kazi yangu Ninazidi kukua nilipo wanzwa. Na nilipo sasa hivi ni hatuwa mbili tufauti Kwa sasa hivi ni mbobezi hivyo. Ninajihisi vizuri sana sana sana Asa wakakukua katika kazi yangu.

Ninafanya nini wakati wa wasiwasi? Huwa ninapenda kujitenga kujipa muda mrefu wa kutulia na kupumzika na kuangalia namna ambavyo au kitu kinacho nipelakea niwe na wasiwasi na kukabiliana nacho na baada ya muda mfupi ulajiega tu katika hali yangu ya kawaida.

Ushauri gani ambayo nigependa kumpa mtu mwingine kuwa mpole, kuwa mnyenyekevu na kuwa mwenye heshima, kupenda watu wote Hakuna haja ya kuwa na majivuno, maana yake kuvimbia watu wengine labda kwa mali au vyeo au vitu vingine Kwa maana tunakufa na tukifa tunaviacha.

Unajihisi vipi kusubiri kwenye mstari binafsi hichi kitu kinanifanya ni jihisi vibaya baya sana na imekusha kunitakea mara kadha ambako nilikuenda hospitalini na nilipaswa kusubiri kwenye mstari ila nilichoka na kutoka kwenye mstari kabisa na hata sikuenda kupata matibabu kwa nijia mbalo ninanifanya na jisikia baya sana.